Mimi hupanga wiki yangu ya kazi kwa kuanza na kuandaa orodha ya mambo ya kufanya kila siku ya jumapili. Kwanza, naanza kwa kuangalia mambo yenye umuhimu mkubwa zaidi ambayo yanahitaji kukamilika mapema. Pili, natumia kalenda ya simu yangu kupanga mda wa mkutano na majukumu mengine ili nisijisumbue. Pia, nakumbuka kueka mdo wakupumzika kidogo katikati ya kazi ilikuongeza ufanisi. Kwa kufanya hivi, naweza kutumia mda wangu vizuri na kupunguza msongo wa mawazo wakati wa wiki.